Ningependa kujua, kuhusu, kutengeneza video, video za kazi na pia kuzisahihisha. Kuhakikisha kwamba ziko nadhifu na ziko sawa na zimefikisha. Zile ule muktaba ambazo zinafaa kufikisha. Kwa hivyo naam hilo ndo ningependa kusoma ama ningependa mafunzo katika kazini yangu.

La hasha sipendi kupanda milima. La sipendi hata kuwa najipata kwamba nimeenda kutembea mahali kama hapo. Kama huko kwani inanilazimu nipande milima. La hasha. Na utanipata nahakikisha kwamba kila mahali tunaenda naijua kunakaaje. Ni mahali pazuri, ni mahali nita furaia kwa sababu sipendi kabisa kupanda milima.

Naam, napenda kuendesha baisikeli. Hata kama sijiu kuendesha vizuri bado vizuri kwa ujuzi, napenda kuendesha baisikeli sana. Utanipata, kwa sahi, kwa huu wakati sina baisikeli, lakini kuna mahali naendaga na hua nakodisha. Nitaenda nikodishe kwa masaa kama matatu, ama nikodishe kwa siku nusu. Alafu nitashinda tu nikiendesha baisikeli yangu. Natembea, utanipata saa zingine nitatokea na marafiki saa zingine nitatokea na mwenza wangu. Na unakuwaga wakati mzuri wangu wa kupunga hewa. Kwa ku ni mawazo, kuhakikisha kwamba mawazo hayaniandami. Kwa hivyo, huo ni hilo ni jambo moja ambalo natumia kuhakikisha kwamba maisha hayanilemei.

Naam, ningependa kurudi ujana. Sana sana kurudi katika shule yangu ya upili. Ningependa kurudi kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa jinsia gani? Ningependa kurudi tu nifanye vile zile vitu ambazo. Niliishi kuogopa. Niliishi kuogopa kwa sababu ya mawaitha ya wazee wangu. Anasema, wakisema haufai, sio vizuri. Ningependa kurudi kufanya kila kitu ambacho niliogopa kufanya ningependa kurudi nifurahie maisha yangu nisome, nijipende kwa sababu maisha yangu ya kida ya shule upili, vidato vyote haikuwa mazuri, sikuwa nimefurahia nilikuwa tu mtoto anakaa ameboeka kila wakati alikuwa tu amechoka nilichoka na maisha kitambo nikiwa huko ningejua vizuri ningejua mengi singekua hivyo.